Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera ya nidhamu kazini. Kunapokuwa na nidhamu kazini huwa kazi inafanyika kwa urahisi bila kuwaathibu, wateja na vile vile kuiletea kampuni faida kubwa. Sera ya nidhamu kampuni imewezesha watu wengi kuweza kupata vyeo kazini na kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya kampuni na kwa manufaa ya ubinafsi.

Kinachonifanya nicheke mara mingi ni watu ambao hupenda kuleta mchezo wa uchekeshaji. Hawa watu huleta mchezo wa uchekeshaji ili kufurahisha watu ambapo. Watu ambao wanaoskia ni kama maisha yamechukua mkondo mwingine. Wachekeshaji huleta furaha ndani ya mioyo ya watu na kuwapa uwezo wa kuishi tena wa furaha.

Mahali ni napohishi ni chumba cha kupanga. Iki chumba kipo pamoja na fiumba vingine fya upangaji. Hapapo tunaishi na majirani wa kutoka kambila bali bali. Chumba hiki nilikipenda kwa mahana. Kiko mahali penye usalama. Mahali ambapo kuna mazigira safi. Na mahali ambapo niko karibu na mambo yote ambayo yana itajika. Kuna maji safi karibu kuna shule karibu kuna barabara safi na pia mazingira yenyewe ni safi na nina pendelea file file mazigira haya ni mazigira hambaya yana usalama. Watu katika mazigira haya ni watu wenye nithamu, na pia watoto wa wenye wanaishi katika mahali hapa pangaji ni watoto wenye nithamu. Na shule yao karibu hiko karibu na mali hapa kwaifo awana hacha ya kuwamka husiku hili kwenda kupata masomo yao.

Kushauri ningeo penda kumpa mtu anaye anza kazi ni kuwa wafanye kazi kwa bidii, wapende kazi ambayo wamepata na vile vile wafanya kazi kwa nidhamu. Pia ningependa kushauri mtu ambaye amepata kazi. Sasa hivi ni aweze kufanya kazi na watu wengine kwa utulifu. Aulize swali mahali popote hampapo hana jisikia kuwa hajowezi. Vile vile aendeleze masomo yake ili apate kupandishwa cheo katika mahali pake pa kazi. Aheshimu bosi wake aweke mambo yake kando na kazi na aweke mungu mbele katika kila jambo ambalo anaweza kulifanya.

Ninependa kwenda madukani majira ya asubuhi wakati ambapo watu wengi hawajaamka na kwenda kupanga foleni kwenye maduka. Majira ya subui ni wakati vitu zote dukani huwa ziko freshi na zijakuwa zimeshikwa shikwa na watu wala hazijaingia vidudu wala hazijakaa sana kutoka zilipo iva. Mara ya asubuhi ni wakati unapata mtu anatamaa sana ya kuuza kwa hivo ata kukaribisha kwa wema na kukuuzia kwa roho moja.

Ndiyo ninapenda kujaribu fiakula vipya kwa mahana fiakula fipia finampa mtu hubunifu wakueza kujaribu resipe zingine. Nimejifunza kupika fiakula fiote ninafiojua kupika kupitia kujaribu fiakula fipya. Fiakula fipia file file uwa finaleta latha katika familia kwansa na kuleta humoja wakueza kujaribu fitu fipia kwa pamoja.

Muda wangu wa familia huwa ninapenda kutumia kwa kujaribu resipe mpya kupikia familia yangu. Vile vile huwa napenda kufanya ibada na familia yangu kupitia kuimba nyimbo za pambio kusoma bibilia na vile vile kufanya maombi kwa pamoja. Wakati mwingine mimi na familia tangu huwa tunaweka movie na kutazama kwa pamoja. Umoja, unaleta, upendo na kuongeza nithamu katika familia.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba waishi maisha ya nidhamu, waheshimu kila mtu bila kutarajia chochote na vile vile kuishi kwa heshima bila kujua kazi ambayo mtu anafanya. Vile vile ningependa kushauri watu watu nze mazingira maana haya mazingira yana tegemewa na watoto wetu na kizazi ambacho kijacho.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuweza kushirikiana na watu wengine. Mara nyingi watu kazini huwa hawapatani kupitia wivu na wengine huwa wanapenda kuchukua vio ya wenzao. Kwa hivo ningependa kupata mafunzo ya vile nitashirikiana wenzangu kazini na vile nitaweza kuishi na watu ambao wana wivu bila kusikia wivu pia.

Ndio huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole. Ni kwa sababu mfumo wa usalama wa vidole ni rahisi kutumia ndio mfumo ambao auhitaji mafunzo yoyote kwa maana tumeupewa bure.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku ya kuitimu chuo. Hiyo sherehe ilikuwa ya kufana kwa maana nilikuwa na furaha mputo mputo kutokana na changamoto ambazo nilipitia katika chuo mwisho kabisa niliweza kufuzu na kupata shahada yangu. Kwa hivo hiyo sherehe ilinikumbusha mambo mengi ambayo nilipitia na kuweza kupitia magumu mengi lakini kwa hayo yote niliweza kufuzu.

Mnyama wangu wafu kufungwa ambaye ningetaka kumfunga ni paka. Mahali ambapo kuna paka ni vingumu sana kupata ukosefu wa usalama. Mahali hamba po kuna paka uwa hakuingi watu hambao wananiambaya kwama ana roho ya paka inaweza kumuchua mtu yule hananiambaya nawe. File file paka uzuia panya, uzuia pia nyoka kuingia kwenye nyumba kwa ifo uwa hinakikisha kuna usalama katika nyumba.

Kwenye hukuta wachumba changu uwa napenda rangi ya samawati. Rangi ya samawati uwa hinaakikisha kuwa nyumba haina mwangaza mwingi wakati wa usiku. Na file file huwa inaakikisha kuwa sihitaji taa ambayo ina mwangaza mwingi wakati wa usiku. File file huwa ni katikati ya nkiza na mwangaza kwaifo ni rahisi kukaa kwenye chumba chenye rangi ya samawati.

Nina kumbukumbu nzuri za shule ambapo mwalimu wangu wa hesabati alinipa zawadi kwa kuongoza kweny mtihani wa mwisho wa muhula huu wakati nilikuwa napenda masomo sana na nilikuwa nasaidia wenzangu ambayo walikuwa na shida katika somo la hisabati.

Huwa ninapendelea suruali kwa maana kama mwanamke inahakikisha usalama ambapo uko katika safarini suruali vile vile hukinga mtu kutokana na baridi kali kutokana na mchafuko na vile vile huwa ikona adabu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa miguu. Huwa napenda sana mchezo wa mpira wa miguu ilihali huwa naogopa kugongwa na mpira hadi niumie ningependa sana kushiriki katika huu mchezo ili kuiga wachezaji wa ligi kuu za dunia.

Ndio ninawafahamu majirani zangu. Majirani zangu ni wanafunzi wa vyuo na huwa wanapenda sana kubisha mlango yangu kuniuliza vile maisha ilivyo baada ya kumaliza chuo. Huwa nawafahamisha kuwa ni vizuri kuwa na nidhamu wakati wewe badobni mwanafunzi na kuwahimiza watie bidi ili kujikinga na mahofu katika maisha yao ya usoni.

Ndio ninapenda kuvaa kofia kwa maana huwa inanikinga kutokana na jua kali. Vile vile kofia huwa inahakikisha kuwa nywele yangu haijapatana na uchafu kutokana na vumbii ya hii nchi yetu. Vile fvle kofia nilifunzwa kuvalia na baba yangu kwa hivo huwa napenda kuweka iyo asili yake kupitia kuvalia kofia.

Kazi ambayo ninayoithamini zaidi ni kazi ya ualimu. Walimu wote duniani huwa nawaheshimu zaidi. Kwa vile huwa wanaelimisha wanafuzi kutoka wakiwa wadogo hadi kufika chuoni iyo ni kazi ya walimu. Vile vile walimu hufuza wanafunzi kuhusu nidhamu na heshima na pia kuwa tahadharisha kuhusu uofu wa dunia na vile wanaweza kukwepa.

Huwa ninapendelea kusoma habari kupitia mtandao. Mtandao ni mahali ambapo huwa kuna habari tofauti tofauti. Kupitia vyombo tofauti tofauti na kupitia watu tofauti tofauti.

Hapana, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Kwa maana ni kupitia teknolojia, ninaweza kufanya kazi yangu, ninaweza kufikia wateja wangu, na vile vile ni kupitia teknolojia ambapo, ninaweza kupata habari zinazojiri.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia, zaidi ni mafunzo ya nithamu na mafunzo ya umoja na ushirikiano na wenzangu kazini. Mafunzo hayo yameniwezesha kuishi na watu kwa heshima kufanya kazi yangu bila tashwishi yoyote na pia kuweza kupata matokeo mazuri kazini.

Ninapenda hupepo kwa mahana huwa inaleta afya mzuri kwenye mwili file file ufanya mazigira kuwa ya kupendeza na mazingira hambayo huna yoiza kuishi kwa hamani na furaha.

Ninatumia jia ya garimoshi katika usafiri wa kila siku. Garimoshi ni moja wapo ya jia za usafiri ambazo ni salama. Ahina ata ushwishi yoyote na file file aiwezi kuchelewesha mtu katika usafiri wake.

Hua ninapendelea viatu ambavyo zimefunika miguu. Kwa maana viatu ambavyo vimefunika miguu. Huwa nirahisi kutembea nazo. Huwa zinakinga mtu kutokana na majeraha yote. Na vile vile ni rahisi kutembea nazo. Wakati wa mazingira tofauti tofauti. Wakati wa mazingira ya kiangazi ambapo kuna mchanga mwingi. Vile vile wakati wa majira ya mvua ambapo kuna matope mengi kwa hivyo inasitiri miguu vizuri.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya unyefu-unyefu ambao sio mfuwa kali na pia sio jua kali. Hiyo hali hufanya mazingira yawe ya kupendeza na file file ufanya watu kuwa na hadhi njema.

Ninalinda faraga yangu mtadaoni kwa kuhakikisha kuwa ninaheshimu kila mmoja wetu, huwa natumia lugha ya heshima na vile vile huwa najibu maswali inavyofaa. Pia huwa sijihusishi kwa hali yoyote ya matusi wala kufanya ulagai wowote kwenye mtandao.

Ninapendelea tishati kwa maana tishati ni rahisi kuvalia, ni rahisi kufua na vile vile ni yenye bei rahisi. Tishati inafanya mtu kuwa na muonekano mzuri na vile vile tishati hufanya mtu kuonekana mtu wa kuheshimika.

Wanashangulio tatizo kazini wakuongea watu hili wawe na nithamu, kuwaimiza wawe na eshima na kuwasihi tufanye kazi kwa ushirikiano hili matarajio yetu kazini yapate kukamilika.

Mda wangu wabure huwana utumia kujaribu kupika fiakula fipia. Huwana penda kujaribu fiakula fipia hili niweze kufuraisha familia yangu wakati abapo tuna kula kwa pamoja file file huwana penda kununua mbidhaa mpya tofauti tofauti hili niweze kufurahisha familia yangu.

Wakati wa jua kali huwa napenda kutengeneza maji ya barafu na kupea wenzangu ili tupate kuburudika kwa pamoja. Vile vile wakati wa jua kali huwa nafanya usafi nyumbani haswa wa nguo na huwa zinapata kukauka kwa urahisi.

Nimewahikununua tikiti za tukio la mwimbaji hodari ambaye alikuwa amekuja katika chuo chetu. Nilinunua hiyo tikiti na kuweza kukaa kwenye mstari wambele ili kumkaribisha mwimbaji huyo. Ilikuwa siku ya kufana na tulipata kujifurahisha kwa kiwango chajuu.

Nimewai kufanya yoga baada ya kuonyeshwa na rafiki yangu ambaye ni mwalimu wa yoga. Iyo siku nililala na maumivu mengi kwa mwili lakini baada ya uzoefu mwili hulipata kujua kufanya yoga na kutoka hiyo siku huwa nafanya yoga kila siku.

Uwa ninapenda mikutano ya wafanyi kazi odari. Iyo mikutano uwa inafanya watu kuelimishana kuhusu chia ya kufanya kazi kwa pamoja, kupeana mawaitha jizi ya kufanya kazi na file tutaweza kupata wateja wenki na matokeo ya kazi yetu ya pate kukamilika.

Zawadi zuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya gari hili gari nilinunuliwa na mzazi wangu baada ya kuhitimu chuo. Mzazi wangu alinipongeza kwa kuwa mtoto mwenye nidhamu mtoto mtiifu na mtoto ambaye anapenda masomo.

Nimewai kujifunza kupiga gitaa nikiwa mtoto nilipenda kupiga gitaa wakati nilikuwa naimba kwenye kwaya. Gitaa ni kifaa kitamu kukicheza na huwa kinaleta watu kwa pamoja.

Huwa ninaenda makitabani kila siku hili niweze kusoma kitabu cha fasihi kila siku huwa ninaakikisha nimetega masaa mawili ya kuingia makitabani kusoma kitabu cha fasihi kusoma kitabu ufya utamaduni wetu na file file kujikumbusha myaka ya zamani ampapo nilikua mtoto.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la kuhudumia wateja. Huwa ninafurha wakati ambapo mteja anaingia kazini kwetu na kutoka akiwa amedhirika na huduma zetu. Hali hii inanipa motisha wa kuendelea kufanya kazi yangu na kuhusisha wengine katika kuhudumia wateja kwa furaha.

Habari mtandaoni huwa ninazisoma katika mtandao wa Facebook na vile vile huwa nasoma taarifa kwenye youtube hii mitandao miwili imenipa kupata habari kwa wakati unaofa bila kutegemea kutizama television.

Ninapotizama dirishani ninaona mazigira ambayo yanaragi ya kichani kibichi. Hii mazigira ni mzuri kutokana na hali ya hangazuri kumekua na mufua nyepesi ambayo inafanya mazigira kuwa ya kupendeza na file file akuna watu wengi ambao wanaezafanya mazigira kuchafuka.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anaitwa Alexia. Alexia huwa anacheza mpira huu kwa nidhamu na pia kwa ujuzi mkubwa. Nilipenda kumtazama mchezaji huyu tangu nilipokuwa mtoto, lakini hadi sasa bado nampenda. Nina umri wa makamo, lakini bado huwa anacheza mchezo huu.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiamini ni kampuni ya Samsung. Kampuni ya Samsung huwa inatengeneza bidhaa ambazo haziharibiki kwa haraka ni bidhaa ambazo wezi hawawezi kuingia ndani na kuchokora tarifa ya mtu na vile vile ni vifaa ambavyo ni rahisi kuvipata.

Ninapendelea baridi kwa mahana wakati wa baridi mtu hanaeza kufikiria upesi wakati wajoto watu hujipata hata hawana latha ya kufanya kazi mahana wanajoto nyingi wanatoa chasho na kuna amani yoyote kazini.

Uwa napenda kutazama filamu na famili yangu huwa ninapenda file file kufanya maombi na famili yangu kuimba nyimbo na kuomba kwa pamoja. File file huwa ninapenda kupika fyakula. Fipia na kueza kufila pamoja na femilia yangu.

Njia ambayo ninatumia kupumzika ni kuketi na kutizama filamu pamoja na watoto wangu. Vile vile huwa napenda kwenda kuogelea ili kuuupa mwili wakati wa kupata hewa safi.

Wakati ambapo ninafanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi. Wakati ambapo nimetoka mapumzikoni na mwili haina uchovu wowote. Huo ni wakati ambapo akili inafanya kazi kwa urahisi bila kufikiri mambo yoyote.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule ambaye ana uza bidhaa za chakula. Hizi ni bidhaa ambazo lazima watu wanunue kila siku ili wapate chakula cha kila siku. Mfanya biashara huyu huwa ana hakikisha kuwa hakuna siku hata moja chakula kita kosekana sokoni.

Kazi za darura huwa na zishugulikia kwa kuimiza wezangu kuwa kuna kazi ya darura hambayo imetokea na wanishikie upande wangu ili ni malizane na iyo darura. Huo ni wezekano tu wakati kuna ushirikiano kazini.

Wakati wa wasiwasi huwa ninajipa nguvu ya kwamba mambo itakuwa sawa. Na ya kwamba si si mimi wakwanza kupatana na hali ya tashwishi katika maisha. Vile vile huwa ninafanya maombi kwa moyo wangu ya kwamba jambo hili litapita.

Malengo ya kila mwezi kazini huwa ninaiweka kwa kuandika rotuba ambayo lazima nifuatilie na pia vile vile huwa na weka malengo kwa kuhakikisha kuwa wateja wangu nina hudumia ipasavyo na kuwakaribisha warudi siku nyingine. Na kwa kweli huwa wanarudi na kufanya biashara iweze kusonga mbele.

Mziki ninaopenda ni mziki wa nyimbo za sifa. Nyimbo hizo huwa zinanileta karibu na mungu na kuweza kuwasilisha maombi yangu kwa maulana. Huu muziki huwa na nileta karibu na mungu na ni wakati kama huu uwa nawasilisha maombi yangu kwa mungu na hakika huwa anatenda.

Kwa siku huwa ninangoja baruapepe mara moja kutoka kwa mdosi wangu. Hii baruapepe huwa inaonyesha vile nilivyofanya kazi hiyo siku. Vile wateja wangu wanasikia kuhusu huduma yangu na pia kuonyesha ya rotuba ya siku ijayo.

Makosa kazini huwa naishugulikia kwa kwa gelesha ambayo wameusika kuwa nifizuri kuwa na nithamu kazini nifizuri kupenda wezako na nifizuri kufanya kazi na wengine kwa eshima. Maana kazi haiwezi kufanyika na mtu mmoja lazima kuwe na ushirikiano.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati, ni rangi ambayo inastiri kila aina ya mazingira, kufanya mazingira yawe ya kupendeza, kufanya mazigira chumbani yawe ya kupendeza na rangi ambayo inaeza stiri watu wa maumbile tofauti tofauti.

Mimi ni mtu wakuwamuka mapema hili niweze kumaliza miradi yangu kwa munda ambao unafaa. Nikiamuka mapema huwa nafuata ratiba yangu ya kufanya kazi file inafiofa, kuwaimiza wafanyikazi wezangu, waweze kufika mahali pakazi kwa wakati unaofaa hili kuakikisha malengo ya kazi yetu yametimia.

Kipindi cha televisheni ambacho ninapenda ni kipindi cha michezo. Hiki kipindi huwa kinaonyesha talanta mbalimbali kutoka kukimbia, mpira wa miguu, mipira ya mikono na vilevile sanaa zingine kama kuogelea.

Ndiyo ninapenda hadithi za ajabu huwa zinachekesha na pia kufanya akili iweze kufikiria vile mambo yalivvokwenda. Hizi hadithi tulikuwa tunahadithiwa na mababu zetu mambo ambayo walipitia wakiwa ujanani wao.

Malengo hambayo ninayo kwenye kazi yangu ni kuhudumia wateja wangu kwa heshima kuwakaribishe ili waweze kurudi tena na hii inafanya kazi hiendele kusonga mbele na pia inafanya kazi iendelee kuwa kubwa na kuweza kuajili wafanyakazi na kupunguza ukosefu wa ajira.

Simu yangu huwa naitumia kuwasiliana na wateja wangu kujua bidhaa ambazo wanazozihitaji. Kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu vile tutafanikisha kazi yetu. Kuwasiliana na wazazi wangu kuwajulia hali. Vile vile kuwasiliana na ndungu zangu. Vile maisha inavyo wapeleka na kuombeana ili mungu atuzidishie neema.

Mwezi ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa Desemba, wakati wa krisimasi familia huwa zinakuja kwa pamoja kusherehekea, kujuliana hali, kuombeana na vile vile kujumuika kuendeleza upendo na utamaduni.

Ndio ninapenda muziki wa jadi maana una mafunzo mengi. Mziki wa jadi ulikuwa unachezwa na mababu zetu na ulikuwa muziki wa kufana. Kwa sasa hivi hakuna muziki wowote ambao unakaribia muziki wa jadi kulingana na mafunzo.

Huwa ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Ni katika mtandao ambapo watu wanaelezea mambo yanayojiri na kuhimiza watu ambao wangependa kujifunza kushiriki ili wapate mafunzo mapya.

Huwa ninakaa hadi saa tano ya usiku, nikisoma vitabu vya fasihi, nikitazama filamu, nikipiga gumzo na familia yangu, na vile vile nikifanya ibada ya maombi kuimba pambio na kumkaribisha mungu katika nyumba yangu.

Utaratibu wangu wa jioni ninapotoka kazini huwa ninafanya mazoezi kwa muda wanusu saa. Ninatayarisha chakula cha jioni tunakila pamoja na familia yangu. Vile vile huwa tunatizama filamu na familia yangu. Tunafanya ibada ya jioni kuimba nyimbo za sifa kusoma biblia na kufanya maombi. Baada ya hayo huwa tunaenda mapumzikoni kulala.

Kwa mwaka huwa naenda ospitali marambili hili kuangaliwa mwili wangu hunaendelea fipi na kama kuna dalili yote ya ungojwa ambao unayetaka kuingia kwenye mwili wangu. Hii ni hali zuri kwa mahana, nifizuri kukangua mwili, iwapo kuna hali yoyote hambayo haipendezi, dagitari aweze kurekebisha kwa mapema.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea wakati ambapo nilikiwa chuoni wakati walikizo. Hii iliwezesha kupata maarifa kuhusu jambo ambalo nilikuwa ninalolisomea na baada ya kuhitimu mahali ambapo nilifanya kazi ya kujitolea waliweza kuniita na kunipa kazi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati huwa nahakikisha nimeingia kazini mapema kufuata ratiba yangu ya siku. Vile vile huwa nahusisha wenzangu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kwa hakika huwa tunakamilisha kazi kwa wakati unaofaa.

Kila jioni kabla ya kulala huwa nasoma kurasa tano za kitabu cha fasihi. Hii huwa inafanya kunipa elimu kuhusu utamaduni wetu na pia kunipa maarifa ya jinsi dunia inavyoendelea.

Ndiyo ninapenda kuendesha baisikeli kutoka enzi za utotoni. Baisikeli ni moja wapo ya njia za usafiri ambayo inaweza kutumika na watu wote kutoka kwa wadogo hadi wakubwa.

Huwa nina na uwianisha maisha ya kazi na maisha yangu ya binafsi kwa kuhakikisha ninafuatilia ratiba ambayo nimetengeneza. Huwa nahakikisha kuwa kutoka majira ya asubuhi ya saa moja hadi majira ya jioni ya saa kumi na moja ni kuhudumia wateja wangu na kufanya kazi halafu baada ya hapo huwa naenda moja kwa moja kwenye nyumba yangu ili kuweza kupikia familia yangu, kuweza kujumuika na wao kujua vile siku ilivyoenda na pia kufanya mambo yote ya familii kwa pamoja.

Mfumo wa simu ambao ninapendelea ni mfumo wa Samsung. Hii ni kwa maana simu za huu mfumo hazina tatizo lolote unaeza kutumia kwa miaka mingi bila tatizo. Na vile vile ni bei rahisi kila mtu anaweza kuipata.

Juisi ya matunda ambayo naipenda ni juisi ya maembe. Hii ni kwa sababu maembe yana rutuba kwenye mwili. Inaosha uchafu wote mwili na kufanya ngozi iwe nyororo na ya kupendeza kama ya mtoto mchanga.

Mtandaoni huwa ninatumia kwa jumla ya masaa kumi. Hii ni kwa sababu kazi yangu inahitaji mtandao ili niweze kuongea, na kuwasiliana na wateja wangu. Nisipokuwa mtandaoni wateja wangu watatoroka na kuweza kuuziwa na mtu mwingine. Kwa hivo lazima niwe mtandaoni wateja wangu wanipate na niweze kuuza bidhaa zangu.

Ili kujiandaa kwa mkutano huwa nahakikisha kuwa niko katika hali ya utulivu, kujisemeza kuwa ninaweza yote na pia kukuwa mtulivu, vile vile huwa napenda kusoma vile mtu huwa anafanya katika mkutano.

Huwa ninapenda kutizama michezo hua nafurahi ambapo ninaona wachezaji hodari wakiwa katika michezo yao, wanashangilia na pia wanawapea zawadi kwa kazi nzuri ambayo wanafanya.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninayo ni siku ambapo baba yangu mzazi halinibeba na kunipeleka shuleni. Ilikuwa kutokana na hali mbaya ya hanga ambapo kulikuwa kumenyesha na njia hazingepitika. Ilibidi baba yangu mzazi hanibebe hadi shuleni na niliweza kupata mafunzo ya hiyo siku.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu, kwa maana kutembea, huwa kunafanya mwili uwe na afya. Si rahisi mtu kupata maradhi ya ajabu ajabu, wakati ambapo anazoea kutembea. Vile vile huwa kunatengeneza misuli ya mwili na kutunza mwili kutokana na maradhi.

Wasilisho ambalo ni jema lazima linifurahishe. Maana lazima litaleta mabadiliko katika hali ya kuishi ya kila siku. Wasilisho huwa linahakikisha kuwa nchi na binadamu kwa ujumla wana mwelekeo wa maisha.

Maranyingi huwa na cheza na watoto wangu baada ya kazi hiili na tuleta pamoja na kukuza upendo ambao tunaokatika familiayetu mchezo ambao tunapenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu vile vile tunapenda mchezo wa kuogelea na pia mchezo wa kukimbia.

Mara nyingi asubui mimi hupenda kula juisi ya maembe. Ii ni kwa sambabu huwa hinaupa mwili ngufu kunyorosha ngozi na kufunguwa hakili mpaka kudumia wateja inakuwa kazi raisi.

Wakati wa mapumuziko kazini huwa napenda kupigia wazazi wangu simu kuwajulia hali, kujua vile hali hilivyo nyumbani, vile vile huwa napiga gumzo na wezangu, ili kuona vile tunaweza kufanya kazi kwa humoja na kuleta ukamilifu wa lengo letu.

Ndiyo nimewahi kulima kutoka enzi za utotoni. Kulima ni moja wapo, ya njia mbalimbali za kukuza chakula nyumbani na kuhakikisha kuwa kila boma linachakula mwafaka cha kulisha mili kisipo kuwa na mathara yoyote.

Muda wa mwisho huwa nashughulikia kwa kuhakikisha lengo langu la siku limeweza kutimia, kuhakikisha kuwa wezangu wako katika hali ya kawaida na kuhakikisha kuwa wateja wangu wameshughulikiwa vile ipasavyo.

Ndio ninapenda kunywa maziwa hasa maziwa ya ngombe. Maqna ina rotuba zuri kwenye mwili na vile vile huwa inapea mwili afya nzuri maziwa ya ngombe huwa haijwekwa kemikali yoyote kwa hivyo inaweza kunywa kwa mtoto mdogo hadi mtu mkubwa.

Mahali pa ibada huwa naenda mara moja kwa wiki ambapo ni siku ya Jumapili. Huwa naenda kwenye ibada ili kushiriki na waumini wenzangu kumpa mungu shukurani kwa ajili ya maisha. Na pia kwa ajili ya afya njema.

Wakati wa baridi kali huwa ninachemsha majimoto, ninaoga nayo na kuhakikisha kwamba familia yangu imevalia nguo ambazo zinaleta joto mwilini. Vilevile huwa napenda kufanya mazoezi ya kukimbia hili kuleta joto kwenye mwili.

Ili kuhifadhi data yangu huwa nahakikisha nimeweka mahali salama. Kuhakikisha kuwa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuifikia. Hii ni kuhakikisha kuwa data yangu hasa kuhusu mahali ambapo nimeweka hela zangu. Hakuna mtu anaeza kuchukua na kuzitumia kwa jambo ambalo jalifai.

Kwa siku huwa ninaoga mara mbili, mara ya kwanza ni asubuhi, ninapotoka kufanya zoezi, ninaoga na kujitarisha kwenda kazini. Baada ya siku huwa pia naoga ili niweze kuenda mapumzikoni kulala kama mwili imekuwa katika hali zuri.

Utotoni nilikuwa napenda kushiriki katika michezo ya mbio, vile vile nilikuwa napenda kwenda kuogelea na wenzangu, na pia nilikuwa napenda kwenda katika mahala paibada kushiriki na waumini wenzangu kumshukuru mungu kwa ajili ya maisha na kwa ajili ya afya njema.

Huwa ninatumia kompyuta kufanya utafiti kuhusu mambo mbali mbali kazini. Kompyuta imerahisisha hali ya kuzungumza na wateja wangu na pia kufanya utafiti kuhusu bidhaa ambazo wateja wangu wanahitaji na kuweza kuzipata kwa urahisi.

Programu ambazo ninatumia mara nyingi ni programu za kufanya utafiti, programu za kusoma taarifa na programu vile vile za kutizama michezo. Hizi programu hurahisisha maisha yangu na kufanya hali ya maisha iwe rahisi.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali, nyama ya mbuzi na sukuma wiki. Hiki ni chakula ambacho kina rotuba mwilini, ni chakula ambacho kinaleta afya njema mwilini, ni chakula ambacho ni rahisi kukipika, na ni chakula ambacho kinaezaliwa na watu wakubwa na watoto.

Kinywaji ambacho ninapenda kukinywa asubui ni kinywaji cha juisi ya maembe. Juisi ya maembe ni nzuri kwenye mwili maana inanyorosha ngozi, inaupa mwili nguvu na pia juisi ya maembe inahakikisha akuna marathi yoyote ambayo inafahami ya mwili.

Nina uhusiano mzuri na waze wangu kwa mahana huwa na waishimu na wamenilea kwa nitamu. File file huwa na wapenda kwa mahana, wamenifuza tamanduli zetu, wamenipeleka shule na wamenisaidia sana kukuza imani yangu katika ibada.

Huwa ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu, kupitia kuongea moja kwa moja, vile vile kutumia simu, na pia kutumia kutuma ujumbe wa barua pepe, huu ni wakati ambao niko mbali na wao, lakini nikiwa karibu nao huwa tunazungumza moja kwa moja.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kupatana na wateja ambao hawana ufumilifu na kutaka kufanya mabo yao file wangependa kufanya. Hila licha ya changamoto kama hizo uwa ninajikaza kwa nithamu na kuwaheshimu wateja nakwa hifo mwisho wa siku huwa nawahudumia filifyo.

Ndio ninapenda kucheza michezo ya ubaok wa sababu michezo ya ubao hufanya mtu aweze kufikiria kwa haraka vilevile ni mchezo ambayo unaleta watu pamoja kufurahia na kuweza kupiga gumzo kuhusu maisha wanapoendelea kufanya huo mchezo.

Ningependa kujifuza ujuzi wa useremala hili niweze kutengeneza bawa na kuwa fundi wa fiti katika nyumba yangu. Huwa naona seremala wakiwa na ujuzi mzuri kutengemea mikono yao kufanya kazi.

Standi muhimu kwa kazi yangu ni kusimama na watu hambao hawajiwezi. Vile vile standi hingine ninayopenda ni kuwa na nithamu na kuwaheshimu watu wote licha ya vyeo ambavyo wanavyo humo kazini.

Ripoti zangu za kazi huwa naziandaa wa kuweka kwenye kompyuta. Hua na ziweka hapo kwa maana kompyuta haiwezi kupotea na wala haiwezi kuharibiwa na mtu yeyote. Kama vile ripoti za kuandika na mkono zinavyo weza kuharibiwa.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni tamuthilia ya utengano. Hii tamuthilia inazungumuzia. Kuhusu dada mmoja ambaye aliishi maisha ya upweke kwa kukataliwa na wazazi wake. Licha ya hayo alieza kwenda shule na kujitoa kwenye utumwa.

Ili kushirikiana na timu huwa nahakikisha kuwa. Tuko katika mstari moja kwenye kufanya kazi. Huwa nawahimiza kuwa ni vizuri tuheshimiane. Tutie bidii kwenye kazi zetu. Tunapofanya kazi tuangalie lile lengo ambalo. Tunastahili kulikamilisha mwisho wa siku.

Team bora ya mpira wa kirubi wa Marekani ni timu ya Los Angeles. Hili timu nilianza kulitazama tangu utotoni. Nikapendezwa na chinzi wanafyocheza. Huwa hawachezi tu kushinda vikombe, ila wanacheza pia kuchangamsha miili na kuonyesha watu mchezo wakirubi ni mchezo wakistaarabu.

Likizo yangu ya ndoto ni kuweza kutembelea mji wa Santorini. Huu mji huwa nauona kwenye mitandao na huwa naona uko na bahari na pwani zuri ambayo watu huenda kupumzika na kuweza kutuliza akili.

Ninapoanza kazi huwa nahakikisha kuwa nimefuata ratiba yangu, huwa nahakikisha nimewahimiza wenzangu lile lengo ambalo ninalo kwa hio siku na pia kuwauliza mahali ninapolemewa kuwa wataweza kunisaidia.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia huwa naamka asubuhi na mapema na kulianza zoezi hili kwa kukimbia kwa muda wasaa moja. Ninapomaliza kukimbia mwili huwa umepata nguvu misuli huwa imewachana na huwa naeza kufanya shughuli za siku pasipo uchovu wowote.

Jamii yangu huwa naisaidia kwa kuwaelimisha umuimu wa kutunza mazingira. Elimu hii huwa naifanya kwa njia ya kupanda miti, kuwaelimisha umuimu wa kupanda miti, na vile vile kupeleka watoto wao shuleni na kuwaelimisha umuhimu wa masomo.

Nenosiri huwa naiweka salama kwa kuliandika mahali na kuiweka mbali sana mahali mtu yeyote hawezi kuliona. Vile vile nenosiri huwa naliweka kwa kuitaipu kwenye kompyuta yangu.

Ndiyo ninapenda chakula cha haraka wakati ambapo nimeketi na kulitizama filamu. Hiki ndio chakula pekee ambacho kinaweza kufanya mtu atizame filamu kwa upole bila haraka.

Dio ninapenda asali haswa, asali ambayo imepakwa kwenye mukate, file file ninapenda hasali ambayo inatumika kuupaka uso ili upate kuonekano, kuwa na muonekano wa unyororo na wakupendeza zaidi.